Ninakutana na watu wasiopenda kufanya kazi kama mimi. Kuna wakati inaniwia vigumu sana kuenda na nao. Ila huwa ninasema kuna siku watabadilika. Naendelea kufanya kazi kwa bidii pasi na kuacha kumwomba Mungu kila wakati.

Kila wakati huwa ninapenda sana kutoa muda wangu kwa ajili ya jamii yangu. Huwa ninapenda kushiriki kwenye misiba, kwenye sherehe, pamoja na matukio mengine ya kijamii. Lakini pia huwa ninapenda kushiriki kwenye matukio yanaohusisha jamii yangu moja kwa moja, mfano matukio ya kuwa na watoto yatima, na matukio mengine ambayo ni sehemu ya kunyanyua walio chini kuliko mimi.

Huwa kila nikifika asubuhi ninaandika malengo ya siku nzima ambayo inaniwezesha kufanya kazi zangu kwa wakati lakini pia kwa usahihi. Huwa mara nyingi nikiingia kazini ninaandika kwenye kitabu changu, kwamba leo nitafanya kazi ya kwanza, nitafanya kazi ya pili, nitafanya kazi ya tatu, nitafanya kazi ya nne na ya tano. Na baada ya hapo, siku ikisha kuwa imeisha, huwa ninaangalia, wapi nimefaulu, wapi nimefeli, na wapi natakiwa kuweza kuongeza jitihada zaidi ilikuweza kupambana siku nyingine isiwe kama ambavyo imekuwa siku hiyo.

Ninaenda hospitali mara tu ninapo hisi ugonjwa, ama napo takiwa kufanyiwa matibabu, na lakini kusema kwamba nitaenda hospitali, kwa kutaka mimi mwenyewe huwa sifanyi hivyo. Huwa sipendi, nachukia mazingira ya hospitali, na mazingira anayotisha, sio mazingira rafiki sana kwangu.

Tukio muhimu kwenye maisha yangu ni siku yangu ya kuzaliwa. Ninapenda sana siku yangu ya kuzaliwa kwa sababu ni siku ambayo inanifanya nione kwamba nina mambo mengi ambayo bado sijayafanya. Lakini siku ambayo nakaa chini na kutafakari neema ambayo Mungu amenipa na umri ambayo Mungu amenipa na kuweza kujipanga kwa ajili ya hatua zingine za maisha yangu.

Kutokana na mazingira niliopo na kazi na yoifanya, napendelea zaidi kuvaa shati kuliko t-shirt. Lakini ukifungua moyo wangu, ndani napenda t-shirt. Lakini kwa sababu ya kazi, kwa hiyo napendelea zaidi kuvaa shati mara nyingi nikiwa kazini. Kwa sababu natakiwa kupendeza na kuwa nadhifu wakati wote. T-shirt tunavaa mara moja kwa wiki ambayo ni Ijumaa peke yake.

Bada ya siku ndefu, huwa ninapenda kurudi nyumbani, kupumzika kwa kulala, lakini pia kabla ya kulala huwa ninaoga maji safi, alafu ninapata na shower gel, ninaogea, baada ya hapo ninalala, kwa kweli kulala ni kati ya vitu ambavyo ni starehe nzuri sana kwangu, na vime kuwa vikinisaidia kuweza kupata ile nguvu ya kufanya kazi kwa siku zingine.

Ninapenda sana kununua nguo, napenda sana kununua nguo, mimi ni mtu ambaye napenda sana kuvaa, napenda kununua nguo, viatu, lakini pia napenda sana kununua vipodozi kwa ajili ya ngozi yangu, ninapenda ngozi, napenda kununua vitu vya asili kwa ajili ya chakula, ikiwemo matango, karoti, tufaha ama apple na vitu vingine vya asili kwa sababu nikivitumia ngozi yangu inapendeza napenda kuwa na mwonekano mzuri.

Ninafuga, ninafuga paka. Paka wangu ni mweusi mzuri ana weupe ana tabia nzuri sio mdokozi lakini akikosea huwa ninamharibu kidogo sio sana. Kitu pekee anochofanya cha kuchekesha ni kwamba akiwa na njaa, anakungata. Anakungata. Wanyama pori, sio sana. Sipendelei zaidi wanyama pori napenda wanyama wa kufugwa. Napenda zaidi pia, natamani pia kufuga ngombe. Kwa hiyo ni kitu ambacho nitakuja kukifanya.

Ninafurahia kuwa nyumbani, nikiwa nyumbani huwa napenda sana kutulia. Napenda sana kupumzika, napenda sana kulala. Lakini pia napenda kufanya kazi, ndogo ndogo, napenda kufua napenda kula vizuri, nikishinda nyumbani, nitapika chakula kitamu kwa ajilia yangu na familia na watu wengine pia. Nikikaa nyumbani, ndo kazi ambazo napenda kufanya.

Ninaishi nyumba ya kaida ambayo ina gorofa moja. Napenda zaidi mazingira yake napenda ninavyo amka asubuhi. Nafungua dirisha langu na kuona uwote wa asili ambao uko kwenye mazingira yangu. Ninahisi usalama sana nahisi amani sana mahali ninakokaa. Lakini pia nilihamia. Wakati kama miaka mitatu iliyopita na mazingira ni kwamba ni gorofa dogo lakini zuri sana. Ndani mwangu kuna kila kitu ambacho kinatakiwa kuwepo na nakaa sehemu ambao kwa kweli ninaipenda sana.

Napenda sana viatu vinaitwa lofas, viatu vya kuchomeka, napenda sana viatu vya vyeusi, lakini pia napenda raba nyeusi, sipendi raba za rangirangi, wala sipendi viatu vya kamba. Napenda sana viatu vya kuchomeka ambavo havina kamba huko mbele. Ndio viatu ambavo nikivaa najisikia kuwa mwepesi na huru zaidi.

Kutoka kwa wengine napenda zaidi namna ambavyo wanaweza ku, napenda zaidi watu ambao wana huruma, wana upendo ni watu wanaojali. Lakini tabia nyingine ambayo napenda kwa watu ni usafi. Napenda sana watu wasafi, watu ambao wanaweza kujiweka vizuri, wakapendeza, wakanukia ni watu ambao, ni tabia ambayo naipenda kutoka kwa watu wengine.

Ninapenda sana kulima bustani, napenda kulima mboga mboga na matunda na nataka niazishe bustani nyingine ya migomba ambayo itakua ikinisaidia hapa nyumbani na pia itasaidia mifugo ambayo tunaifuga. Napenda sana bustani sana, sana, sana.

Mvua ninaipenda sana sana sana naipenda mvua kwa sababu inakuwa ni raha ikinyesha panatulia na kama palikuwa pana joto basi joto linapungua kama palikuwa pana aina yoyote ya hali ya hewa mbaya mvua inapunguza napenda sana mvua, napenda kuchezea mvua pia.

Muda wangu wa bure hua napenda sana kutumia kuangalia vitu vipya kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia hua ninapenda sana kutumia muda wangu wa bure kulima bustani yangu na kuweza kupalilia, lakini pia kuangalia kazi ambazo zinaendelea kwenye jamii yangu, na vitu vingine vingi ambavyo vinaeza vika vipo kwenye wakati huo ila hua sipendi kukaa bila kazi.

Sipendi watu wanaongea sana sipendi watu ambao hawajali watu, lakini pia sipendi watu ambao hawana uwezo wa kujua nini aonge kwa nani na kipi ya aonge kwa nani. Sipendi watu ambao kila kitu wana kiongea wao, na chukia sana. Sipendi pia watu ambao wanajua kila kitu, wajuaji, na sipendi watu ambao hawapendi kuelekezeka. Na chukia sana watu wa wivu.

Napenda zaidi kutazama, sipendi kucheza, napenda sana kutazama, napenda sana kutazama michezo, napenda kuona watu wakicheza, lakini mimi binafsi sio mchezaji, sio mshiriki wa michezo, ila huwa napenda kuona watu wanacheza na wanafurahia mchezo, kuwa na furahi sana nikiwa naona watu wanacheza, mchezo mbalimbali kwenye jamii yangu.

Mara nyingi nasikiliza muziki wa dance na nasikiliza pia muziki wa bongo flavor na nasikiliza pia muziki ya gospel na penda sana hizo miziki za aina hiyo na huwa ninaisikiliza sana. Mara nyingi nasilikiliza sana nikiwa mwenyewe na nikiwa nina furaha au nikiwa na huzuni pia napenda kusikiliza nyimbo za hivo kwa sababunzina nitia moyo sana.

Nimejijengia tabia ya kuwa na safisha dirisha langu kila baada ya wiki mbili. Ina nisaidia kupata hewa wasafi, ina nisaidia pia kupata na nasema mazingira masafi. Lakini pia nina penda sana kubadilisha furniture, mwaka huu nataka kubadilisha kitanda changu, cha kulalia na kubadilisha na godoro pia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia nimetamani kuvifanya na ni tabia ambao nimejizoesha kwa muda mrefu kidogo.

Na pendelea zaidi kutembea na marafiki zangu kwenda sehemu tofauti tofauti lakini pia sehemu za kuweza kupumzisha akili nakuweza kupata faraja ama furaha huwa napenda sana kutembea na marafiki zangu kwenye mahoteli makubwa na sehemu zingine nzuri ambazo nakutana na watu wapya ambao wana pesa na wana wamepita sehemu nyingi kuliko mimi.

Chumba changu ni kikubwa, kuta zake ni za rangi ya cream, ama maziwa, alafu kitanda changu ni kikubwa cha, upana na sita kwa sita, kinagodoro kubwa, nimeweka na mito, mizuri, alafu kutoka dirishani naona gorofa, la mbele yangu, alafu nachokipendelea zaidi chumbani kwangu ni kabati langu, langu, nalipenda sana lina milango mitatu, nalipenda zaidi kuliko kitu kingine chochote.

Na tumia simu kwa zaidi ya masaa kumi kwa siku. Programu nazo zitumia zaidi ni WhatsApp na Instagram. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ni Vodafone. Alafu simu ina nisaidia kuweza kuwasiliana na watu kwa urahisi zaidi. Lakini pia kupata habari na matukio ambayo yanaendelea duniani na muda mzuri wa kuzima simu kwangu ni usiku kwanzi saa tano natakiwa nizime simu kuweza kupumzika kwa ajili ya siku ya kesho.

Kazini ninakubali makosa yangu, lakini pia huwa ninatafuta watu ambao wanajua kuliko mimi. Ili pale ambapo mimi nakuwa nimepungukiwa, basi wao waweze kuendeleza. Waweze kufanya kuliko mimi na kuweza kuendeleza kazi za muajiri na maisha yetu kama kampuni na wafanya kazi yawe mazuri zaidi.

Hapana, mimi sipendi kuvaa kofia kwa sababu kuvaa kofia, kunanifanya nisikie joto sana kichwani. Kwa hiyo, sipendi kuvaa kofia, mara nyingi napenda kichwa changu kiwe chepesi, kiwe cheupe, bila changamoto yoyote. Mara nyingi sipendi kuvaa kofia. Kabisa, kabisa. Nachukia sana kuvaa kufia. Sana.

Sipendi kufua nguo. Sipendi kufua nguo kwa mikono. Kwaio baada ya kujigundua, kuona kwamba mimi sipendi kufua nguo kwa mikono, nilitafuta pesa nikanunua mashine ya kufulia. Kwaio mashine ya kufulia, kwa zaidi ya mwaka moja, sasa imekuwa ikinisaidia kufua, kwaio sifui kwa mikono tena na sichukii tena kama zamani.

Kazini napenda zaidi kuandika reporti na ninapenda zaidi kukaa kwenye vikao, kusikiliza vikao, vinaendaje. Lakini napenda zaidi kuandika ripoti, jamani. Napenda sana kuandika repoti. Napenda na pia kupresent repoti, japo sijapata hiyo chansi, lakini nikipata siku nitaufanyia kazi.

Ninapendelea kuvaa nguo nyeupe na nyeusi sana. Napenda kuvaa nguo za ofisi lakini pia napenda kufa nguo za kutokea. Napenda jeans na t-shirt nikiwa natoka lakini nikiwa niko ofisini napenda sana kuvaa official (kiofisi)nguo nzuri za kitambaa zilizonyooka kabisa.

Pesa zangu ninaifadhi kupitia UTT AMIS, lakini pia ninaifadhi kupitia akaunti ambazo niko nazo kwenye benki tofauti tofauti hapa Tanzania. Na kwa Kenya nina Safaricom, kwa Tanzania nina akaunti tofauti tofauti, kwa kule Tanzania na maanisha. Kwa hiyo ninaifadhi kukutumia UTT AMIS, lakini pia ninaweka kwenye Safaricom pia.

Napenda kutembelea zaidi maporomoko ya maji, napenda kutembelea zaidi fukwe, lakini pia napenda kutembelea zaidi hoteli mbalibali vya wanyama ambao viko kwenye nchi yangu na nchi ya Tanzania pia. Halafu napenda zaidi kutembelea hoteli kubwa za kifahari kwa sababu ninakuwa ninafunguka kiakili kuona maisha ya watu matajiri yalivyo.

Kumbukumbu ya kutisha nilionayo, niliwahi kukimbizwa na mbwa, nikadondoka vibaya na yule mbwa alipita juu ya uso wangu. Kwa kweli nilijisikia vibaya na ni kumbukumbu ambayo inatisha kwa sababu nawaza kama angeningata usoni sasa hivi sura yangu, ingekuwa mbaya sana, nisingekuwa napendeza kwa sasa.

Mchezo ambao ningetamani kujaribu, ningetamani sana kujaribu mchezo wa tenisi. Tenisi natamani kweli kujaribu, lakini mpaka sasa hivi bado sijapata sehemu ya kujaribia. Natamani pia kujaribu mchezo wa karate, na vilevile natamani kujaribu mchezo wa kuogelea. Ambao ninaendelea kujifunza, lakini bado sijaanza ata sijui nianzie wapi vizuri.

Habari za mitandaoni ninazisoma sana kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na YouTube ninazisomea huko. Lakini sana sana habari za zote huwa ninapenda sana kuzisomea Instagram. Kwa sababu ndiyo sehemu pekee ambayo ni platform ambayo niko nayo karibu zaidi kuliko sehemu zingine zozote. Jukwaa ambalo niko nalo karibu zaidi kuliko majukwaa mengine ya habari.

Kwa kweli, mimi sio mpenzi wa Olympic kabisa, lakini ningetamani labda kushiriki kuogelea kwa sababu mchezaji anayeshiriki kuogelea si mfahamu kwa sababu sifatilii, lakini nikiangalia huwa napenda kutizama ambavo wanaogelea kwa pamoja wale washiriki.

Nje ya nyumbani kwetu, ama nyumbani kwangu, huwa napenda sana kula kwenye migehawa, ikiwemo KFC, lakini mgahawa mwingine wa McDonald's, alafu napenda pia kula hotel ya napokuwa Tanzania, Hyatt Regency, The Kilimanjaro, lakini pia napenda kula Serena Hotel, pamoja na hoteli nyingine, kama johari rotana, pamoja na ramada. Sehemu hizo napenda sana kula hapo.

Ninapendelea zaidi mazingira matulivu ya kazi, mazingira ambayo itaniwezesha mimi kuweza kufanya kazi zangu kwa umakini, kwa ufasaha, lakini pia bila changamoto yoyote sipendi mazingira yenye makelele kwa sababu yananishinda kunipa ile nguvu ninayotaka kuipata. Napenda mazingira matulivu ili niweze kufanya kazi zangu kwa ufasaha zaidi.

Study ya muhimu kwenye kazi yangu ni active listening ama wanasema kusikiliza kwa umakini kwa sababu usiposikiza kwa umakini kwa kazi ninayoifanya mimi nitashindwa kupeleka ama kufanya kinachohitajika. Kwa hiyo lazima usikize kwa umakini na uweze kutoa ufafanuzi kwa namna ambavyo mambo yako ili uweze kufanikiwa.

Na timu ya mbali nafanya nao kazi kwa kuwasiliana nao kila wakati na kuwauliza changamoto ziko vipi. Lakini mi naamini mawasiliano na timu ya mbali yanawezesha watu kufanya kazi kwa urahisi na kwa ufasa zaidi. Ona kuko na wasiliano na watu wa mbali unapokuwa unafanya kazi na watu wa mbali, hakikisha unawasiliana nao mara kwa mara ili kuweza kutengeneza kazi ambao ni nzuri zaidi.

Somo la science ambayo nalipenda zaidi ni biology. Biology ilikuwa inanipa kujua vitu vingi sana. Lakini kujua watu, kujua viumbe, na kujua jinsi ambavyo tulivyo, na tunavyoelekea, na namna ambavyo tumeumbwa. Sana sana nilikuwa naenjoy sana biology.

Napenda kusoma vitabu vya historia, lakini napenda kusoma vitabu vya mafundisho, napenda kusoma vitabu vya vya mambo ya uchumi na fedha, kwa vitabu vyote hivo, na pia vitabu vya kiroho, huwa napenda kuvisoma pia na venyewe.

Juisi ya matunda ninayoipenda, na juisi ya parachichi ya ndizi, naipenda sana, kwa sababu ni juisi ambayo inaniongezea energy ama nguvu mwilini mwangu, lakini pia napenda juisi ya machungwa, aisee juisi ya machungwa ni tamu sana, naipenda sana juisi ya machungwa.

Mfumo wa salama wa vidole nautumia kwenye simu yangu. Lakini pia kwenye ni nenosiri la baadhi ya akaunti zangu za benki. Natumia, natumia sana, naona kama ni salama zaidi kwa sababu hakuna mwenye alama yangu ya vidole kuliko mimi.

Na kuendelea zaidi kukaa na familia yangu kutulia nao kusikiliza wanasema aje kuhusu maisha. Lakini napenda pia kula nao pamoja, kula pamoja na familia. Ni kitu kizuri sana, ambacho nakipenda sana, kila siku, siku baada ya siku nakipenda.